Mwaka mpya mimi husherehekea kwa kanisa. Na sherehekea nikiabudu mungu nikiambia mungu asante. Nasikianga raha nikisherehekea mwaka mpya course najua ni neema ya mungu imenifikisha mahali niko. Na furahianga sana na nashukuru mungu kwa hiyo mambo mwaka mpya ni kitu ya maana kwa mtu.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza balll, nilikuwa nataka kucheza mpira ya football, tulikuwa tunatengeneza mpira na makaratasi, tunacheza, tulikuwa tunafurahia sana tukiwa watoto, juu tulikuwa na afya mzuri sana ya kucheza na tulikuwa na energetic, tunacheza mpaka usi.

Anatumianga wi-fi data inakulaga pesa mingi sana. Lakini ukitumia wi-fi unalipa pa month. Alafu ukilipa per month inakupatia service nzuri sana kuliko data data niya niya masaa na inatumianga sana na haikuwangi na speedy mobu.

Mimi habari nazisomea kwa TikTok ama kwa redio, buti TikTok ni kitu ya muhimu sana. Mimi diyo huona magazeti venye zinaenderea na nasoma naisomeanga uko kwa sababu uko ni lazima niede kukona entertainment. Sasa diyo maana tunasomeanga uko.

Sisi tukipatana dukani, tunajadiliana, vyenye tutaendelea mbele, vile ii uchumi yetu, tutaipeleka, tukijua vyenye tunajua, alafu tujue kenye imetuleta kwa iyo mkutano, tuelezane na tuelimishane, ni kitu ya muhimu sana, ndiyo iyo.

Habari napatanga kwa simu, mimi kila siku hukaa na simu, napata habari yenye inaendelea. Habari ni zuri sana, unajua mambo ya kitaifa vyenye inaendelea. Kwa hivyo, kusikiza habari ni kitu ya muhimu, juu unajua kila kitu itaendelea na kila kitu nchi yenu inaendelea unaijua.

Chenye napenda kununua zaidi ni maembe. Mimi napenda maembe ile mbichi, si maembe imeiva. Hiyo diyo kitu napenda kununuanga zaidi. Na machungwa, yani napenda vitu za fruits kununua. Ju mwili yangu diyo inapenda sana.

Napenda kupika ata saa hii nimetoka kupika samaki. Mimi upenda kupika samaki na ugari. Samaki ni tamu sana na ugari. Inakuanga tamu sana na inaongezanga mwili gufu. Kwa hivyo iyo diyo kitu napenda kupika sana. Samaki edi ugari. Tunakula na watoto wangu. Tunashiba na tunasherekea.

Tunasherehekea sikuku, tunaenda Mombasa, tunaenda baharini, tunaenda tunaingia kwa maji, tunasherehekea na familia yangu. Sikukuu ni kitu ya muhimu sana, tunasherehekeanga kuzaliwa kwa Yesu Kristo na inakuanga mzuri sana coz inatukumbushanga mambo mingi kwa.

Mji gani naezataka kutembelea duniani na penda kutembelea israeli nijue kwenye yesu alikuwa anapitia na watoto wa israeli kwenye walikuwa walikuwa na filauni naeza penda kuenda huko hiyo ndiyo ni kitu ya muhimu sana naeza penda.

Mimi furaha yangu na lida mtandaoni kujiangalilia tu mambo yenye watu wana posti mtandaoni waki posti naenda naiangalia na naanza kucheka wananiendateini inakuwanga furaha sana ukisikia kama ukodaoni ukiiingia mtandaoni unakuwanga sasa uko sawa unaenda una.

Mimi Mungu nibariki kazini napatanaga na maclienti wengi, customer wengi, wanakujaga kwa duka, wananunua nafurahia sana. Hiyo ndiyo kitu ya muhimu sana kwa kazi yangu. Na kuwaongelesha vizuri ni kitu ya maana kukaribisha customer juu kesho unataka arudi. Yoo.

Je, unahifadhi kitu ya dhamani, naifadhi kitu ya dhamani kama kiatu mzuri, kiatu yenye haina watu wengi, kiatu yenye nikienda huko inje nitapata niko peke yangu, ndio kitu napenda sana, ya napenda kitu ya dhamani kabisaa.

Kinywaji kenye napenda sana ni chai. Mimi asubuhi na mapema naamukanga najitayarisha vizuri na make breakfast na kachai. Kachai ni kakitu kamuhimu saa saba na kunywa chai saa kumi lazima nikunywe na nikitoka kazini lazima nikunywe chai. Mimi napenda chai sana.

Malengo yenye nikonayo kwa kazi yangu, ni bei nitapata duka kubwa, nihamishe hiyo duka, niende duka ya mawe, ishala mungu anijarie, nione nikiwa na duka kubwa. Hiyo ndiyo kitu moja tu nafikirianga kwa hiyo duka nikikaa, atrisi ni kweli.

Chakula yenye napenda zaidi ni ugali. Mimi upenda ugali sana. Ugali na samaki. Iyo ndiyo chakula yangu hupenda sana. Mara kwa wiki, kwa wiki nakupikanga kama kila siku. Alafu nikipika kila siku. Tunakula ugali. Tunasherehekea ugali sana.

Hei, hakuna mtu hapendi chakula yenye ladha tamu, pilau, pialu ni kamchele, kana kuwanga kamepikwa, na tunaeka tu spices, inatoa kala ladha ingine ladha tamu sana, napenda kuipika sana, tunakula hata watoto wangu wanapenda sana hiyo chakula.

Napenda kujifunza mambo mapya. Mambo mapya inatumanga akili yako atleast ilearn ilearn kitu ingine haikuwa inajua kwa hivyo mambo mapya ni mazuri sana especially kwa watoto wadogo wanaelimishwa vizuri sana na.

Mimi napenda mathematics nilikuwa napenda mahesabu sana hata kwa kazini mimi ndiye hufanya mahesabu Ukfanya mahesabu utapata hakuna kitu utapoteza kwa hivyo hesabu ni kitu ya muhimu kwa maisha ya binadamu mtu akae akifanya mahesabu.

Kulinda mazingira yangu, hakuna kutupa takataka kwa barabara Unachukua kila kitu ukipatana nayo kwa barabara juu ikue clean, mukiclean kila mahali Sasa inakuwa raha sana, hata mazigira yetu inakuwa na pollution.

Mimi sipendi kelele, napenda mahali kumekimya sana. Kelele inatumanga nisikie masikio yangu ni kama sisiki vizuri. Kwa hivyo, mimi hupenda mahali kumetulia. Sipendi kelele, napenda mahali kumetulia, tukika, tuzungumze, hakuna makelele.

Mimi sipendi picture. Kenye napenda sana ni video. Naeza chukua video kila siku. Lakini kupika picture ni ngumu sana. Sipendi picture. Napenda video. Kuchukua tu video. Kurekode. Iyo diyo kitu nye nye napenda sana. Sipendi mambu mingi. Napenda iyo.